Asubuhi tayari, lazima niamke nianze siku. Leo ni siku nzuri. Naona jua linaangaza. Je, nichukue chai au kahawa. Nadhani kuwa itanisaidia kuamka vizuri. Baada ya kuoga, nitavaa nguo gani? Yule shati ya blue au nyekundu? Nafikiri blue ni bora kwa leo. Nina mkutano saa nane. Lazima nijiandae mapema. Hebu niangalie maelezo ya jana. Nisikumbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakuwa nzuri.